Inaboresha michakato ya kazi, kwanza kwa kuchambua kile kinachofanya kazi vizuri na kile kinachochelewesha matokeo, huandaa kazi kwa vipaumbele, kutumia oirodha rahisi za kufuatilia hatua, na hugawanya majukumu makubwa kwa sehemu ndogo nazoweza kudhibitiwa. Pia husikiliza maoni ya wezangu kwa sababu maranyingi wanaona changamoto au suluhisho ambazo huenda ni kakosa.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa napendelea iwe siku ya utulivu na furaha kuliko sherehe kubwa sana. Huanzia kwa kushukuru kwa afya na maisha. Kisha natumia muda na familia na marafiki wa karibu. Iwe ni chakula cha pamoja, mazungumzo ya kawaida au matembezi mafupi. Wakati mwingine, hujizawadia kitu kidogo kama kitabu, chakula nachokipenda au muda wa kupumzika bila haraka.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa njia zinazonisaidia kupumzika na kujiboresha. Mara nyingi napenda kusoma, kusikiliza muziki au kutazama filamu nzuri ili kuondoa mawazo ya kazi. Pia nafurahia kutumia muda na familia au rafiki. Iwe ni kwa mazungumzo ya kawaida, matembezi au kula pamoja. Wakati mwingine hutumia muda huo kujifunza kitu kipya mtandaoni, kufanya mazoezi au kutafakari kwa utulivu.

Uzoefu wa kushangaza niliwai pata ni wakati nilipo safiri kuenda mahali nisipopajua, kabisa bila mipango mingi. Nililazimika kuwasiliana na watu wageni, kujiamini na kujifunza haraka mazingira mapya. Kilichonishangaza zaidi ni wema wa watu niliokutana nao na jinsi hali hiyo ilinifanya nijitambue zaidi na kuwa jasiri.

Napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kila mara ili kubaki na habari za hivi punde kuhusu mambo muhimu duniani. Kwa mfano huangalia habari za siasa, uchumi, mabadiliko ya tabia nchi na migogoro au maendeleo katika nchi mbalimbali. Hii uniwezesha kuelewa mwelekeo wa dunia na kufanya maamuzi bora, pia kujadili maswala ya kimataifa kwa urahisi na marafiki au kazini.

Ndio, napenda mvua sababu inaeleta utulivu na hewa safi, husababisha miti na mimea kuota vizuri, na mara nyingi huleta wakati mzuri, kukaa ndani ukipumzika au kusoma kitabu. Mvua pia huunda mandhari mazuri, kama mito ndogo na maporomoko ya maji, na huongeza furaha kidogo, haswa unapokuwa na chai au kahawa. Kwa ujumla, mvua ni jambo linalonifanya nijisikie amani, na kurudi kwenye mawazo yangu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota kwa sababu hunipaisia ya utulivu na hunikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mpana kuliko matatizo ya kila siku. Usiku wenye anga wazi, hunifanya nitulie, nifikirie maisha kwa kina na wakati mwingine nijisikie nikiwa na shukrani kwa mambo madogo. Kuangalia nyota pia ni njia nzuri ya kupumzika kimya kimya bila kelele au usumbufu.

Laa, sipendi kuvaa vipuli. Kwa kweli, sijazoea kabisa mitindo hiyo yenye vipuli au mapambo mengi kwenye nguo zangu. Nahisi kuwa inaniumiza sana mtindo wangu wa kawaida. Mimi huwa napendelea kuvaa nguo rahisi na za kawaida. Ambazo ni rahisi kupendeza na rahisi kuvaa kila siku bila kuwa na vitu vingi vinavyoweza kunisumbua. Kwa upandewangu, kuvaa vipuli, kuna nipa hisia ya usumbufu kidogo na siwezi kuzoea mtindo huo.

Ndiyo, nafurahia ya kucheza mchezo ya ubao. Nikicheza ninapata furaha kubwa kwani inanikumbusha burudani ya kijamii na changamoto za akili. Napenda kucheza na marafiki na familia. Tunapo shirikiana kwenye mchezo, huwa kuna vicheko, mkanganyiko wa kisaikolojia, na kila mshindi au mshindani hufanya mchezo kuwa wa kusisimua zaidi.

Nina mkumbuka mwalimu mmoja wa kiswahili alie julikana kwanjia yake ya kufundisha na yenye furaha na yenye mafunzo ya kina. Alituongoza kwa usahihi, kwenye fasihi na madhali za lugha na hata michezo ya maneno. Akifanya kila somu kuwa la kuvutia.mhh Sikumbuki tu alivyo fundisha, bali pia jinsi alivyo kuwa na subira kubwa na kila mwanafunzi. Hhh ah Akitufanya tuhisi kuwa kila mmoja wetu ni muhimu.

Maranyingi hupata habari kupitia mitandao ya kijamii, tovuti za habari na magazeti mtandaoni. Pia baadhi ya habari hupatikana kupitia radio au televisheni. Hasapale, ninapo hitaji taarifa za haraka au za moja kwa moja. Napenda pia kusikiliza maoni ya watu na kujua mitazamo tofauti. Kwa sababu hunisaidia kupata picha kamili ya kile kinacho endelea.

Mfanya biashara bora zaidi anayejulikana duniani ni Elon Musk. Yeye ni kiongozi wa kampuni nyingi za teknolojia. Ikiwa ni pamoja na Tesla na SpaceX na ana sifa ya ubunifu mkubwa na hatari za kibiashara zilizopimwa. Elon Musk anajulikana kwa kuona mstakabali wa nishati mbadala, magari yasiyo na moshi na usafiri wa anga wa kisasa.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu ya kivuli au ndani ya nyumba yenye hewa safi, nikinywa maji ya baridi ili kuondoa joto mwilini. Mara nyingine napenda kutembea kwa uangalifu chini ya kivuli na kutumia kofia na miwani ya jua ili kulinda uso na macho. Pia wakati mwingine napenda kutumia fursa hiyo kupumzika, kusoma kitabu au kusikiliza mziki, kwani jua kali huwa si mzuri kwa shughuli za nje sana.

Mimi napenda kufuata timu ya Manchester United kwenye mpira wa miguu. Ninapenda kuona jinsi wanavyo cheza kwa umoja na mbinu zao za kushambulia na kujilinda. Pia nashangilia kila goli lao na kushuhudia maendeleo ya wachezaji wao wapya. Mara nyingine napenda kutazama michezo yao na marafiki ili kujadili mbinu za timu na kufanya utabiri wa matokeo ya mechi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliye na ujuzi mkubwa katika taaluma yangu, ambaye anaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika ukuwaji wa kampuni na maendeleo ya timu yangu. Nataka pia kujenga sifa ya kuaminika na kushirikiana vizuri na wenzangu. Ili kila mradi unaofanywa uwe na matokeo bora zaidi.

Ndiyo, nikiwa shuleni na badaye kazini, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa. Kwa mfano, shuleni nilishiriki mashindano ya mchezo kama mbio za kilimdatofauti na mchezo ya mpira wa miguu. Ambayo ilinisaidia kujifunza nidhamu, kushirikia na wenzangu na kuthibiti presha ya ushindani. Baadaye, kazini nilishiriki mashindano ya ujuzi na timu, ambapo kila mshiriki alipewa kazi maalum na hili liligusa namna kushirikiana, kupanga muda na kutumia mbinu bora zaidi.

Kila siku, mimi hutumia mchanganyiko wa njia za usafiri kulingana mahitaji na umbali. Kwa kawaida, ninapanda basi au daladala, ikiwa ni safari ndefu, ndani ya jiji. Kwani ni rahisi na gharama nafuu. Wakati safari ni fupi au nataka kufurahia hewa safi, napenda kutembea au kutumia baiskeli. Jambo, linalonisa afya, na pia linanisaidia kuepuka fuleni.

Sipigi picha mara kwa mara, lakini wakati mingine napenda kuchukua picha ndogo ili kukumbuka matukio maalum au mandhari manzuri ni nayo ona. Maranyingi picha ninjia nzuri ya kuifadhi kumbukumbu za familia, marafiki au hata sehemu nzuri nilizo tembelea. Si kazi yangu ya kila siku, bali nikitu nachofanya wakati nikiwa na muda au napata jambo la kuvutia.

Mara nyingi sina ratiba thabiti ya kwenda maktaba, lakini kwa kawaida ninaenda angalau mara moja au mbili kwa mwezi. Nikipata muda napenda kutembelea maktaba ili kusoma vitabu vipya, kufanya utafiti, au kupata mahusiano mapya na wazo. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata utulivu, kujifunza mambo mapya na kuangalia vitabu tofauti vya hadithi, historia au sayansi.

Mimi huchukua hatuandogo lakini za maana kulinda mazingira kila siku. Kwanza napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa na chupa ninazoweza kutumika tena. Pia nakusanya taka tofauti, plastiki karatasi na chuma ili zirudishwe kwenye mfumo wa urekebishaji. Nyumbani nashirikina na familia kupanda miti na kuokua maji kwa kutumia mabomba kwa wangalifu na kuzuhia mmonyoko wa maji.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu, kwa njia zinazo jenga mshikamano na furaha kwa wote walio shiriki. Kwanza mara nyingi tunapanga sherehe ndogo ndani ya ofisi au mahali pa kawaida. Ambapo, kila mshiriki anapewa pongezi za moja kwa moja kwa mchango wake. Pia mara nyingine tunapanga chakula pa moja, likiwa ninjia ya kushirikiana na kuimarisha uhusiano wa kibinafsi.